Naam naam naipenda sana kujifunza historia hapo zamani nikiwa katika shule ya upili tulikuwa sana tunaipenda ama tunafunzwa sana kuhusu historia na kwa sabu ya hiyo nimeipenda sana historia na ni mzuri pia saa zingine kujifunza ni nini ilifanyika kule zamani ndo yani napia tupate pia na sisi kupata taarifa ama ama kujifunza na walo tutangulia ni wapi walikosea na ni wapi walifanya mzuri ndio pia na sisi tukuwe na ile ndio nawezasema ni kwa kilugha ya kimombo ni kwamba ama raha kwa Kiswahili ni kikwambia ni tukuwe na taarifa nzuri.

Mara nyingi sana umeme ukikatika inabidi unatafuta mwangaza ama kwa lugha ya kimombo wanaita tochi inabidi una tafuta taa ya kukusaidia wewe sasa kuona vizuri na pia kwa wale wenye wakona ile fursa ama kwa wale wenye wako na ile uwezo wa kununua sola wanaweza kutumia pia bado sola, lakini hapo kwangu mimi ndiyo natumia taa.

Napenda sana ama jukumu ninalolipenda sana kazini ni kwamba jukumu la kukuwa makini kazini na pia kutathmini data na hupenda sana.

Utotoni kumbukumbu yangu utotoni nikikumbuka ni kwamba nakumbuka ni kwamba nakumbuka sana mara nyingi nikikua pale nje ya nyumba nikicheza na marafiki zangu na pia kwenda shuleni kwa bidiina pia mara nyingi sana kusaidia wazazi kazi ndogo ndogo za nyumbani na naweza sema ni kwamba ilikuwa kipindi ni kipindi ni furaha maishani mwangu.

Nguvu zangu kazini ni kufanya kazi kwa nidhamu kwa usahihi na pia kufanya kazi kwa maelezo na pia vile inatakikana kazi kufanywa.

Naujenga mahusiano na wafanyakazi kazini kwanza ni kwamba kufanya ushirikiano na wafanyakazi na pia kuonyesha nidhamu na pia kuonyesha heshima ni mzuri sana uzingatie ama ni mzuri sana uonyeshe wafanya kazi sana sana wale walogo wako heshima na pia kuwa na nidhamu na ushirikiano na hivi kwamba inafanya kwamba kukuwa na mahusiano mazuri sana pale kazini.

Kweli kazi za dharura ama kwa lugha ya kimombo wakisema emergency naishughulikia kwa haraka upesi kwa sababu naezasema ni kazi ambayo ninataka sana makini uhifanywe kwa makini sana na pia uhifanywe kwa nidhamu haswa ukizingatia kanuni na masharti za kazi hizo.

Mafunzo ambayo ya nimenisaidia sana kwa kazi zangu ni mafunzo ya kuongea ama kufanya ushirikiano na watu na pia pale kwa pale kazini wenye munafanya nao wakazi ya ni ile ushirikiano na pia hile yani mazungumzo yani ile muna munaongea ni hiyo sana imefunza sana ama imenisaidia sana kwa mambo mingi.

Nauhisi vizuri tathmani kuhusu hii swala ya tathmani ya kazi kwa sababu unanisaidia ni kuiboresha kazi zangu na pia kufanya vitu mingi kwa makini na kwa ukweli yaani najihisi vizuri sana.

Mimi napendelea sana chakula yenye latha tamu latha tamu na kwamba chakula yenye tuseme pilpili nyingi pilpili kwa umbali ama vitu kama pia chumvi kiasi naam chakula kama ile.

Chakula nao penda sana mimi ni chakula kama vile chakula hizi ndogo ndogo tamu na upenda sana na kando na hiyo chakula yenye nao penda sana kukula maramingi ni kama chakula kama yenye iko na proteini kama vile nyama ya kuku na pilau na upenda sana.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kwamba, asubuhi nikiamka nafanya mazoezi kidogo na pia jioni nikirudi kazini ndio napata yaani nafanya mazoezi kama vile kwenda jimu ama kwenda kutembea ni mazoezi ninaoupenda sana kwa sababu hauna kazi mingi vile.

Pale utotoni nakumbuka sana, tukicheza pale nje ya nyumba na marafiki zangu, tukicheza mpira wa kandanda ama mpira ama mchezo wa mpira na marafiki zangu na pia tukicheza mchezo wa kibaba ma kimama na marafiki zangu na mara nyingi sana inanitia sana furaha.